Ningependa kujaribu mchezo wa soka. Soka ni mchezo wenye umaarufu sana, hapa nyumbani kwetu, inchini na pia ulimwengu mzima. Watu wengi wanapenda kucheza soka, kwa kujiburudisha na kama njia ya kujipatia hela. Tangu utotoni mwangu, sijawai pata nafasi ya kucheza mchezo wa soka. Na hivo ningependa sana kujifunza.

Ninapenda sana kusoma vitabu vya hadithi. Ninapenda kusikiliza hadithi za riwaya. Sana sana hadithi ambazo zinaelezea mambo mbalimbali katika maisha ya binadamu kama vile mapenzi, mahusiano, migogoro kati ya watu mbalimbali katika familia, mahali pa kazi. Na pia ninapenda sana kusoma hadithi za ukweli za watu wa jadi ama watu maarufu sana.

Ninapenda kulinda faragha yangu mtandaoni sana sana kwa kutoelezea maeneo yangu kila wakati. Pia sitangazi mambo muhimu muhimu katika maisha yangu kama vile, nikishinda ama pia mambo mbalimbali ya familia yangu. Kwa mfano kila njambo tunalofanya kila siku.

Kwa kawaida ninalala masaa saba kila siku lakini kwa wakati mwingine ninalala kiasi kidogo ama pia ninawezalala zaidi. Kama nina msumbuko wa mawazo huwa ninajipata nikilala kwa munda kiasi kama vile saa tatu ama nne na pia kama nimechoka sana huwa ni nalala zaidi hadi masaa tisa ama kumi.

Ninapotazama nje kutoka kwa dirisha langu wakati huu ninaona majumba na pia naona hoteli moja ya kifahari ilio karibu na nyumba yangu. Wakati wa usiku ndiyo ninapenda sana kutazama nje. Kwani kuna taa za kupendeza sana sana katika hoteli hiyo. Wakati huu ni wakati wa mwaka mpya kuna sherehe na kuna watu wengi nje. Ninahisi kufurahia sana wakati ninapotazama nje ya dirisha.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu. Uhusiano huu umekuwa mzuri na wakaribu tangu utotoni mwangu. Waze wangu wanapenda kuhusika katika mazungumzo sana. Mara kwa mara tunazungumza kwa simu na pia nina watembelea mara nyingi. Tunapenda kushiriki pamoja chakula na pia tunapenda sana kusafiri pamoja. Waze wangu ni watu wazuri wenye kupenda amani.

Ninapenda kutazama michezo. Nilianza kutazama michezo nikiwa katika shule ya msingi. Tabia ambayo niliipata kutoka kwa baba yangu mzazi. Ningependa kujifunza kucheza lakini nahisi kama muda umepita sana na itakuwa ngumu wakati huu kujifunza kucheza. Hivo ninapenda kutazama michezo.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Chumba hiki kina kuta za rangi nyeupe. Ninapenda kitanda changu. Kinaridhisha kwamba, kwamba kina rangi za kupendeza. Kutoka kwa dirisha langu nikiangalia nje. Ninaweza kuona hoteli moja ya kifahari iliyo karibu na nyumba yangu. Kitu ninachokipenda zaidi katika chumba changu ni maua. Nimeweka maua katika chumba changu na yananipendeza sana.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya uwalimu. Walimu wanajukumu kubwa la kuwalea kuwafunza na kuwaelekeza watoto wadogo hadi watakapokuwa watu wazima. Mafunzo ambayo walimu wanawatolea watoto wadogo huweza kuwa pa kubwa kuonyesha jinsi maisha yao yatakavyoendelea hapo mbeleni.

Mchezo ninaopenda kuutazama sana ni mchezo wa soka. Napenda mchezo huu sababu ni wakuchangamusha. Mara kwa mara huwa ninapenda kwenda uwanjani kutazama mchezo wa soka. Pia ninatazama mchezo wa soka kwenye runinga. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa shuleni nilipo shuhudia shule yetu timu ya soka. Ikishindana na shule jirani. Kila wakati ninapotazama mchezo wa soka najihisi furaha sana.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, kwanza ninapenda kutulia, kupanga kazi kulingana na umuhimu na kuanza. Pia ninapenda kuomba usaidizi ili kazi ile isiwe mingi sana na kunilemea.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano ya uimbaji. Nilishiriki mashindano ya uimbaji nikiwa katika shule ya msingi. Rafiki yangu alinielezea kuhusu mashindano hayo na akanikaribisha kujiunga na kundi lao la uimbaji. Tulishindana na timu mbalimbali na tukaeza kuibuka washindi.

Naamu, nimewahi kuliona bahari. Niliona bahari la hindi mwaka jana, nilipokuwa nimetembea mjini Mombasa. Kabla ya kuliona bahari, nilikuwa nimeambiwa hadithi nyingi kuhusu bahari lilivyo. Hivyo, nikapata tamaa ya kuzuru bahari la hindi. Wakati huo nilizuru bahari ra hindi pamoja na familia yangu na tulifurahia sana.

Ninapenda kushugulikia kazi za dharura kwanza kwa kuzipea nafasi ya kwanza. Mara kwa mara nikipata kazi za dharura hua ninaacha kazi niliyokua nikifanya hapo mbeleni na kushugulikia kazi ya dharura kwanza. Wakati mwingine ninaezaomba msamaha iwapo nilikuwa nafanya kazi na mtu mwingine ndiyo kwanza nishugulikie kazi hiyo. Pia naezaomba usaidizi kutoka kwa wafanyikazi wenzangu.